Wakati wa baridi kali, mimi huwakikisha ni mevaa nguo ambazo zinafanya niwe na joto mwilini. Kama vile kofia na koti mzito mzito, pia navaa sokisi kufunikia miguu. Jambo ya pili pia ni kuhakisha kwamba mara kwa mara na kunywa vinywaji moto ili kufukuza ile baridi.

Jinsi ambavyo najikinga na jua kali ni kuvaa kofia ambayo inafunika uso wakati wote ambapo na tembea nje mahali kuna jua. Jibu la pili ni kuhakikisha ya kwamba iwapo ni mahali ya ambapo naeza pata kivuli na tembelea wakati upande wa kivuli badala ya kutembelea mahali ambapo hakuna kivuli na kunajua kali.